Zawadi mzuri zaidi ambayo nimawai kuipokea ilikuwa ni zawadi ya nguo ambayo ni speciali kwa sababu ilikuwa nguo ambayo imetengenezwa kwa mikono na imeshonwa kwa ufasi zaidi ambayo niliweza kupewa na ndugu yangu Ambaya badaye aliondoka na kufariki. Ilikuwa ni nguo nzuri sana ambayo niliipenda na ilikuwa ishara ya mapenzi yake kwangu kama dada yake mdogo na ilinifurahisha sana kuwa alinijali Alinijali na alikuwa ananifikiria kwa wakati mwingi. Nilimpenda sana na zawadi hiyo ndio ilikuwa zawadi muhimu sana ama zawadi nzuri sana ambayo niliwai kuipokea Bali kuna zawadi zingine ambazo nimepokea lakini nikilinganisha na zawadi hiyo naweza kuisema kwangu ilikuwa ni zawadi ya maana zaidi ama mzuri zaidi.

Kitu ambacho ninafanya cha kwanza kabisa, ninapoanza kazi asubuhi, huwa ninapenda kuangalia mambo ambayo niliyafanya siku iliyopita, ama wakati wa mwisho ambao niliofanya kazi ili kuhakikisha ninaendelea kutoka mahali niliachia. Kwa kawaida ninapenda kuangalia mambo ambayo kuandika kufanya kudokeza mambo ambayo nitafanya hiyo siku na pia kuangalia madokezo yaliopita ili kuangalia njia ipi nitakayotumia kuendelea na kazi kutoka hapo. Hasa katika kazi ya kila siku ambayo inahitaji mpangilio, huwa ninapenda sana kudokeza maudhui yangu ama mahali ambapo ningependa kufikisha kazi siku hiyo kuanzia hapo nitaendelea kutoka hapo nilipoachia.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu kwa kuwa hua zinasisimua kwa kweli hua zinasisimua sana na pia zinanipatia uwezo wa kufikiri ama kufungua fikra zangu kwa mambo mingi ambayo hatujayaona Naweza kusaidia kufunguka kiakili na kuweza kufikiria mambo mengine Pia huwa ninaona hadithi za kiajabu Pia huwa zinasaidia hasa katika kutengeneza filamu za jabu ama filamu za mambo kama, za mambo kama mambo ya kiajabu ama mamba yasiyo ya kikawaida. Huwa zinasaidia sana katika kutengeneza filamu zile Kwa hiyo mimi nawezasema wakati ambapo ninasikiza ama ninatizama hadithi za ajabu huwa zinanisaidia katika kufunguka akili. Pia kufikiria thidi ya uwezo ama thidi zaidi ya mambo ya kawaida ambayo tunayaona kila siku.

Naam, ninapenda kutembea kwa miguu kwanza kabisa kwa kuwa kutembea kwa miguu kunanisaidia kufanya mazoezi Hasa wakati ya ambapo sijaeza kufanya mazoezi yangu ya kawaida ambao nafanya katika chumba cha kufanyia mazoezi kutembea kunanisaidia kwa kuwa nitaeza kufanya mazoezi kufanya mazoezi miguu na pia mwili. Na pia jambo lingine ambalo linafanya nipende kutembea kwa miguu ni kwa kuwa uwa linasaidia katika kujionea ama kufuraiha manthari asa kama nitembea mahali ambapo kuna hewa mzuri, kuna miti na kuna usafi huwa ninapenda asa kupumua hewa safi, kuona na pia kutembea kwa miguu kunaeza saidia kupatana na watu wengine au uko njiani ama kusaidia katika kukutana na watu ama mumbo fulani ambayo yanafanyika katika manthari ama mahali ambako ninaishi.

Mwalimu ambaye ninamkumbuka sana katika shule ama kutoka shule ni mwalimu wangu wa kwanza kabisa ambaye alikuwa ni mwalimu wa kingereza darasa la kwanza. Mwalimu huyo alikuwa mwalimu mzuri sana na alinisaidia kujua ama kuendeleza ujuzi wangu wa kingereza ilikuwa ni somo ambalo nililipenda zaidi na pia nalipenda hata sasa. Kwahiyo mwalimu huyo alinisaidia sana katika kupenda na kufurahia somo hilo kwakuwa nilikuwa ninaweza kuelewa mambo ambayo aliyokua akifunza na pia ninaweza kujihusisha katika mambo mbalimbali darasani. Baada ya hapo mwalimu huyo alinisaidia kuandika na kuongea kingereza kwa ufasihi zaidi bila kushindwa ama bila kutoelewa mambo mengi ama hakuacha nisielewe mambo mengi, kwahiyo alihakikisha kuwa ninaelewa somo hilo vizuri.

Ninapenda kuamka mapema au usiku kwanza kabisa kwa kuwa kuamka mapema kutanisaidia kutumia muda wangu vizuri, kutumia muda wangu inavyofaa, hasa katika kuenda kazini ama kufanya mambo ambayo nilikuwa nimepanga kufanya siku hiyo. Wakati huo huo ninapenda kuamka kujiandaa mapema ili kufanya kazi kwa ufasihi na kwa usahihi bila haraka. Pia huwa ninaeza kuamka usiku mara kwa mara wakati ambapo nina safari. Ni safari ya mbali ama inanihitaji kuwa hapo kwa mapema au muda fulani. Ikifika ni wakati huo huo ninaamka usiku ili najiandaa biyzuri na kuanza safari kwa wakati ambao unafaa.

Kumbukumbu nzuri ambazo ninazo za shule, ni pale ambapo niliweza kukutana na rafiki yangu wa kwanza kabisa, marafiki walinifanya nijisaidie kufurahia masomo yangu ya shuleni, hasa marafiki ambao walikua ni wazuri, tunasomo nao, tunashinda nao na tunashiriki nao, niliweza kufurahia maisha yangu ya shuleni kwa sababu nilikuwa kwenye shule ya kulala. Niliweza sana kufurahia maisha yangu ya shuleni kwa kuwa sikuwa na hofu na sikuwa na upweke Walinisaidia sana kufurahia maisha yangu ya shuleni ambapo niliweza kukaa nao na kufurahia maisha tofauti na masomo nilikuwa na jambo jingine la kufurahia ambalo ni kuwa na rafiki zangu ama kujimuika na rafiki zangu wakati ambapo hatuko darasani tulikuwa tunaenda kucheza au kusoma pamoja na kufanya mambo mengine ya utotoni.

Ninapenda kukutana na marafiki wapya kwa kuwa tunaweza kubadilisha mawazo na kujumuika kwa mambo fulani ama kwa jambo fulani ambalo lilotuleta pamoja. Kwa kawaida marafiki wapya huwa ninapenda kujumuika nao kusikiza yale ambayo wanasema kujaribu kufuata maagizo au kupata ushauri kutoka kwao hasa kwa mambo fulani yale ya kimaisha na pia ya kikazi kulingana na vile ambavyo ninaona mtu amefanikiwa kimaisha ama amefanikiwa katika kazi yake ninaweza kuomba mawaidha fulani kutoka kwao. Lakini kwa kawaida mimi hupenda kufurahia marafiki wapya ninawakaribisha katika maisha yangu na kuwajumuisha kwa mambo mengi ya ya kijumla ambayo tunaweza fanya pamoja huwa ninapenda kuwajumuisha na pia kushiriki nao katika mambo yao kuwasaidia wakati ambapo wana mambo yanahitaji usaidizi wa marafiki huwa ninapenda kujumuika nao.

Kwa kawaida sipendi kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu mitandao kwa sasa haijakuwa ina usalama sana. Hasa ikifika ni mambo ya kiteknolojia kuna watu wanapenda kutumia picha hizo kwa mambo ambayo yasiofaa. Na kwa hiyo kwa hofu ya mambo kama hayo kutendeka huwa sipendi kuweka picha zangu mtandaoni au za watu ninaowapenda mtandaoni. Kwa kuwa huwezi jua ni nani ambaye anatazama ama nia yake ni gani na picha hizo ama mambo mengine kuhusu maisha yako pia kulingana na ambavyo teknolojia imeendelea ama ufanisi umekuja hawa. Picha inaweza tumika kufanya mambo mengi sana pia kujua mambo mengine yako ya kimaisha kutokana na picha hiyo mtu ambaye hana nia nzuri nawe anaeza pata mambo mengi sana kukuhusu mitandaoni na pia yale ambayo yanakubalika kiserikali kuwekwa mitandaoni.

Utotoni mwangu nilikuwa ninapenda sana kucheza nilikuwa mtoto ambaye anapenda kucheza na rafiki zangu na pia ndugu zangu ama watoto ambao tulikuwa tunaishi pamoja nao mahali ambapo nilikuwa naishi nilikuwa napenda sana kukaa nao kucheza nao na kufurahia nao lakini mbali na hayo nilikuwa pia ninapenda kusoma vitabu vya hadithi sana wakati ambapo nilikuwa mtoto Nilipojua kusoma nilianza kusoma vitabu nilipenda sana vitabu vya kusoma nilikuwa na vitabu kama vitabu vingi sana ambavyo nilipenda kuvisoma vya watoto na pia kujaribu kujiendeleza katika lugha hasa lugha ya kingereza lakini pia lugha ya kiswahili ambayo ndiyo nilijua ya kwanza Pia nilipenda kusoma vitabu vya lugha hizo mbili ilinisaidia sana katika kufasihisha lugha yangu ya kiswahili na pia kingereza.

Kuna maendeleo mengi sana ambayo ningependa kuona katika jamii lakini kwa kwangu binafsi mambo ambayo ama maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yangu ni maendeleo ya kwanza kabisa ya kiuchumi ningependa kuona watu wakipata pesa kutokana na biashara zao ama biashara za watu kuinuka na kuimarika ili kuweza kuwapa upato wao wa kila siku watu wasihangaike zaidi kupata chakula na kukimu maitaji yao ya kimaisha Pia ningependa kuona maendeleo kwa sekta ya ukulima watu wasiteseke ili kupata chakula hasa wakati ambapo hakuna mvua ya kutosha katika upanzi inaweza kuwa jambo muhimu kupata maendeleo mazuri ya ukulima ukulima wa chakula na pia ukulima wa mifugo ili kupata chakula cha kutosha kutukimu hadi wakati ya ambapo hakuna vyakula pia ningependa kuona maendeleo katika mabarabara na elimu elimu ni jambo muhimu sana ambalo linasaidia watoto wajao ama watoto ambao wanazaliwa kupata maarifa mbali mbali ili kusaidia kwa kuwa hao ndiyo watakuwa jamii ya kesho.

Vitu ambavyo ninapenda kununua sana ni vitu haina ya mafuta, manukato na mambo kama hayo kwa kuwa mimi bado ni mchanga ama mimi ni mwanamke na ninapenda kunukia vizuri ama kujipaka mafuta ina mbali mbali yanayo vutia na kunukia vizuri na pia ambayo yana ya na nisaidia katika kulainisha ngozi yangu. Singe penda kununua vitu ambavyo vinaeza kuniaribu na umakusababisha maumivu katika ngozi yangu kwa hivyo Ninapenda sana kuenda dukani kununua vitu ambavyo vita nisaidia katika ngozi yangu amanywele na pia kununua nguo, pia napenda sana kununua nguo, kununua mavazi, mapya viatu ne kukaa nimengara na kukaa nikiwa msafi siku zote hayo ndio mambo naweza kuzungumzia ama kusema kuwa ninapenda kufurahia kufanya sana.

Kinywaji ambacho ninapenda kukikunywa sana naeza kusema ni kinywaji cha chai chai ya kiafrika ambayo inamaziwa na imetengenezwa na chai majani chai ya hapa kwetu kenya huwa ni chai mzuri sana na inapendeza Kinywaji hicho nilianza kukikunywa tangu nilipokuwa mchanga na nimekua nikikifurahia hadi sasa Wakati ambapo napenda kunywa chai sana sana ni wakati wa mchana, asubuhi na pia masaa ya jioni. Fakumi hapo ninapenda kukunywa chai kikombe kimoja cha chai ambacho kimetengenezwa vizuri na kina lathe timu na huwa ninafurahia sana wakati ampapo nakikunywa Huwa nina Pijihisi vizuri na pia ninaweza kuendalea na siku yangu vizuri bada ya kunywa kinywaji hicho.

Siwezi kabisa kuzungumzia kuhusu kupenda kwangu kupanda milima kwa sababu ni jambo ambalo linachosha sana na nimekuwa nikilifanya tangu nilipokuwa mdogo mahali ambapo tulikuwa tunaishi kulikuwa na milima mingi na kwa hivyo wakati ambapo nimekuwa siwezi kusema ni jambo ambalo nimeweza kulifanya kila siku ama kila wiki ama wakati ambapo siyupo kazini Lakini kupanda milima mara moja kwa miezi kama mitatu inasaidia pia katika kujionea kujionea milima na kufurahia pia kupanda milima na kujaribu kama bado ninaweza kupanda milima Lakini sio ati jambo napenda kulifanya kila wakati kwa kuwa mara mingi ninauchovu Mara nyingi ninauchovu sana kutoka kazini na wakati ambapo nafika nyumbani wakati mwingine hata sipati wakati wa kufanya mambo mengine ila kuoga tu na kupumzika na kuenda kazini siku ambayo inafuata.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kujiunga na marafiki na jamii yangu katika kuenda kanisani na kumsifu, kushukuru Mungu kwa mwaka uliopita na pia kujiandaa ama kumuomba atulinde kwa mwaka ambao unakuja Ninapenda sana wakati ambapo nashirikiana na jamii yangu katika kufanya kuanudu kwa jambo hilo na, ama familia yangu wakati ambapo niko na familia yangu huwa ninapenda kuenda kanisani ili kusherehekea mwaka wangu mpya.

Naam ninapenda sana kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu yananisaidia katika kujua mambo ya ambayo yanaendelea nje ya taifa langu. Mambo hayo ni kama vile kujiangalilia mambo ya kisiasa za kitaifa ama za kimataifa kutoka kwa nchi zingine michezo ama mashindano mbalimbali ya kimichezo riadha. Huwa ninapenda pia kutazama mambo ya mpira yanayoendelea nchi zingine na pia mambo ya biashara kwa kuwa kuna wakati unafika na ungetaka kufanya biashara katika nchi flani kufuatilia matukio ya kimataifa yanaeza kusaidia sana katika kufanya uamuzi bora Kwa kuwa ni mahali ama ni wapi ambapo ungependa kufanya biashara yako pia huwa ninafuatilia matukio ya kimataifa hasa katika mambo ya masomo kwa sababu wakati unafika na unataka kuongeza masomo katika nchi ingine ama chuo fulani ambacho kiko katika nchi tofauti na yako kufuatilia mambo ya kimataifa yanakusaidia kujua hali ya kimaisha ilivyo mahali ambapo ungetaka kuenda.

Wakati wa jua kali, jambo la kwanza ambalo napenda kufanya zaidi kuogelea kwa kuwa inasaidia kuhifadhi ama kupunguza joto katika mwili na pia inasaidia kutengeneza ngozi ili isichomeke sana na jua. Pia kuogelea ni zoezi zuri wakati ya ambapo kuna joto kwa kuwa linakusaidia ku,,,, kusaidia katika kutengeneza mwili wako na pia kufanya mazoezi kwa mwili. Jambo lingine ambalo ninapenda kufanya wakati kuna jua kali ni kunywa vinywaji vya baridi zaidi. Pia linasaidia sana katika kupunguza joto la mwili na pia kupunguza joto nje ya mwili makali ya jua inapungua kidogo Wakati ambapo unakunywa kinywaji cha baridi zaidi Pia huwa ninapenda kukaa ndani mahali ambapo makali ya jua hayakuji kama ndani ya nyumba ama mahali ambapo kuna kivuli huwa inasaidia sana katika kuchunga ngozi yangu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa ya kwanza kabisa na lugha mbili ambazo ningependa kujifunza ya kwanza kabisa ni lugha ya kifaransa kwa kuwa wakati ambapo nilikuwa katika shule ya upili nilikuwa nimeanza kujifunza lakini ikafika maali kwa kuwa programu za shule ziku kubali tufanye zaidi sikuweza kuendelea kujifunza adi wakati ambapo nikapata cheti cha somo hilo Kwa hiyo wakati ambapo ningekua na wakati ningependa kujifunza lugha ingine ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kiarabu Kwa kuwa wakati kama sasa mwaka huu tuliyo 2026 biashara nyingi ama kuna mambo mengi sana yameimarika katika nchi za waarabu na kwa wakati naeza kujipata kuwa naenda huko ili kutafuta jinsi za kujikimu kimaisha inaeza nisaidia sana wakati ya ambapo ninaeza kuzungumuza na kuelewa lugha hiyo.

Sipendi sana sana kula chakula wakati wa mchana Lakini kwa kawaidi chakula ambacho nakikula mara nyingi sana mchana ni mayai na chai kinywaji cha chai huwa ninapenda sana kula mayai wakati wa mchana Kwa kuwa yananisaidia kupata nguvu ili kuendelea na shughuli za siku hiyo. Huwa ninapenda kukula mayai sana ama naikula kwa mara nyingi sana wakati ya ambapo ni mchana. Usiku sio sana lakini mchana huwa ninapenda kula mayai sana kwa kuwa Hata wakati ambapo nakula chakula changu cha kwanza cha siku huwa ninakula mida ya saa tana ama saa sita mchana Chakula kingine ambacho ninapenda kula Sio chakula sana lakini ni matunda ya kuchanganya Huwa ninapenda kula matunda ya kuchanganya mchana hasaa wakati ambapo kuna joto kiasi huwa yanasaidia katika kuu.

Kiongozi mzuri kwanza kabisa lazima akuwe kiongozi ambaye ni mwenye maarifa hasa ndiyo aweze kuongoza watu kwa maarifa zaidi Kiongozi ni lazima awe anaweza kuwa na maarifa ya kuongoza na kutumikia wale ambao anaongoza kwa maarifa na kwa ujuzi zaidi Jambo la pili, kiongozi mzuri, lazima akuwe na uwezo wa kusikiza wengine awe na uwezo wa kusikiza watu ambao anaongoza kwa kuwa ametumwa kuwawakilisha mahali ambapo anawawakilisha na kwa hiyo kuwasikiza watu ambao anaongoza ni jambo muhimu zaidi linamsaidia kuelewa kipi ambacho kinachoendelea Jambo la tatu kiongozi mzuri lazima akuwe na uwezo wa ufasihi Pia awe kiongozi ambaye anaeza kuwa na ujuzi wa kufanya maamuzi bora ambayo yataweza kuwa ya faida kwa watu ambao anaongoza.

Naam, ninapenda kusoma maoni mtandaoni kwasababu. Kwa mara ya kwanza kwa siku nyingi ama kwa miaka mingi, mitandao imekuja kufafanua jamii kwa njia ya kipekee. Hivi kwamba watu wanaweza kutoa maoni yao bila kuegemea upande wowote ama bila kuathiriwa na mambo mengi kama vile kuelekezwa kutoa muonekano fulani ama ya nayo onekana kupendelea mambo fulani ama yasiyo mambo fulani. Kwakuwa mitandaoni sio kama mambo mengine ama jinsi za kitambo za kutoa maoni ambapo mtu lazima angetoa maoni bila kabisa kuwa na uwazi kabisa mitandaoni unaweza toa maoni yako vile ambavyo unafikiria na pia kutoa maoni ukiwa na uwazi kabisa bila kuficha chochote, ilo ni jambo ambalo nalifurahia zaidi wakati ambapo nasoma maoni mitandaoni.

Ilikuwakikisha kuwa nimeweka nenosiri salama, huwa ninapenda kutumia mchanganyiko wa majina au jina ambalo limeandikwa kwa herufi, pia ninapenda kuchanganya nambari na pia uakifishaji kama ilivyo pendekezwa ili kuweka nenosiri salama. Pia nenosiri hilo ni lazima likue la urefu fulani ili kuakikisha kuwa lina ambatana na mawelekezo ama pendekezo ambayo yamepewa na ule mtandao ambao ninataka kueka nenosiri. Pia nenosiri hilo huwa ninaliweka kuwa lisiwe la kawaida sana ambalo mtu anaeza kufikiria na kueka, liwe kitu speciali ambacho wetu wengi hawakijui. Na pia ninaakikisha kuwa sija ambia mtu nenosiri langu kwa sababu naeza kutumika adi kueka mambo muhimu kama pesa kwenye benki na mambo mengine kama haya.

Ninafanya mazoezi mara moja kwa siku kwa muda wa dakika kama 45 hua ninapenda kufanya mazoezi yangu wakati wa asubuhi ili kuhakikisha kuwa siku yangu inaanza vizuri baada ya mazoezi hayo. Huwa ninafanya mazoezi nyumbani kuna wakati ambapo nitafanyia nyumbani ama saa ingine huwa ninapenda kufanyia katika chumba cha kufanya mazoezi kwa wakati ambapo ninahitaji kufuatilia mawaidha fulani ama nataka kufanya mazoezi katika sehemu fulani ya mwili. Huwa ninapenda kutumia mawaidha kutoka kwa watu ambao wanaelewa ama watu wamekua wakifanya mazoezi kwa muda mrefu kwa hiyo wanaelewa vile ambavyo unafaa kufanya mazoezi hao ndio watu napenda wakini wakinisaidia ama kunia agiza ama kuweza kunifuatiliza kufanya mazoezi yangu vizuri.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu ama wafanyikazi wengine kwa njia ya kujumuika nao hasa na ku hasa kujumuika nao sana sana wakati ambapo tunafanya kazi ama katika mambo fulani. Kuna yale mambo ambayo yanahitaji kuwa na ushirikiano na wafanyikazi wenzako. Unaweza kuwachagua ambao uko sawa kufanya nao kazi na kwa hiyo unaweza kujenga mahusiano kati yangu nao Jambo la pili huwa ninapenda sana kujumuika nao hasa katika kuuliza mawaidha ama ushauri na pia kuangalia vile ambavyo wanafanya kazi yao na kuangalia ni vipi kazi yangu pia ineeza kuimarika ama kuwa kama yao na pia kumsaidia ambaye asie weza kufanya kazi yake vizuri ama kulingana na mapendekezo ya kampuni ama mahali ambapo unafanya kazi watu kama hao unaweza kuwasaidia kufikia malengo yanayohitajika.

Naam napenda kula samaki ingawa hilo ni jambo ambalo nimejifunza wakati ambapo nimekua kitambo singekula samaki kwa sababu nilikuwa naogopa nisije nikaweza kukula mfupa lakini kwa sasa samaki ni chakula ambacho ninakipenda sana napenda kukila angalau mara kama tatu ama nne kwa wiki ni chakula kizuri pia kwa kuwa kinasaidia katika kuimarisha afya ya mwili na akili na ni chakula kitamu pia unaeza kukila kwa kutumia vyakula vingine ama kukila tu kikiwa peke yake ni chakula ambacho kimejulikana kuwa kizuri na pia kina faida mingi sana kiafya Ukilinganisha na aina zingine za nyama kama vile nyama ya mbuzi, ya ngombe, ya nguruwe ama hata kuku Samaki imeonekana kuwa yenye faida zaidi.

Naam mimi ni mtu wa ubunifu kwa kuwa Hasa katika nyakati ambazo tunaishi ubunifu umekua jambo ama njia ya kimaisha kwa wengi na pia mimi nikiwa mmoja wao Huwa ninapenda kuwa mbunifu hasa katika mambo ya kutengeneza ama ubunifu wa kutengeneza vitu kwa kutumia mikono huwa ninapenda kufanya jambo hilo sana kuwa mbunifu hasa katika kushono kwa kutumia uzi huwa ninapenda kutengeneza vitu ambavyo vinapendeza na vina rangi mzuri pia hata naweza kutangeneza nguo kwa wale ambao wanapenda nguo ambazo zimeundwa ama kutangenezwa na mikono bila kutumia mashini kuna wale ambao wanapenda hivyo na kwa hiyo huwa ninaweza kutengeneza nguo hizo na kuwauzia ama kuumpa mtu kama zawadi.

Nashughulikia wateja kwa njia ya kuuliza ama kutaka kujua ni nini ambacho wanakitaka na pia kuwasikiliza mahitaji yao na pia kuangalia ama kujua ni kipi ambacho mtu anahitaji na kuangalia kama kipo na anaweza kukipata, kukua na ukweli ama kukua mtu muadilifu. Hivi kwamba ninaweza kuambia mteja ukweli na kumuuzia kitu ambacho anakitaka na kitu ambacho kiko katika hali nzuri hasa katika vitu kama vyakula ninapenda kumshughulikia mteja kwa kumuuzia chakula ambacho ni kizuri na kimethibitishwa ili kisiweze kumsababishia matatizo kwa aina ya magonjwa ambayo yanaweza tokana na kula vyakula ambayo havijathibitishwa kukua kwenye hali nzuri ya kuliwa.

Muda wangu wa bure nina aina nyingi za kuutumia kwa sababu ni muda ambao ninautumia kufanya mambo yangu ya kibinafsi. Kwanza kabisa huwa ninagawa muda huo kwa kujitaftia muda kidogo wa kulala. Mimi ninapenda kulala na kupumzika wakati ambapo sifanyi kazi ama siyuko kwenye shughuli ambazo zinanihitaji kwa wakati mwingi hua nina penda kulala sana. Na pia huwa ninapenda kutumia muda wangu wa bure kusoma mambo mapya ambayo sikuyajua. Yanayonisaidia kukatika ujuzi wakimaisha na pia wakikazi. Hua ninapenda sana kujifunza mambo. Pia hua wakati wangu ama muda wangu wa bure naweza kutumia kutembea katika mahali mapya ama mahali papya ambako sijaweza kuwa siku nyingine. Huwa ninapenda kutumia muda huu haswa wakati ambapo siku za jumamosi na jumapili ambapo sipo kazini Huwa ninapenda kutembea na kutizama manthari mpya ama mahali pageni ambapo sijaenda siku nyingine.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza zaidi ni tabia ya watu ambayo wanapenda kupiga makelele uvyo ovyo. Hio ni tabia ambayo siipendi hasa ambapo mko katika kazini ama mahali ambapo kuna stahili kuwa na utulivu zaidi. Mtu wa mnapoanza kupiga kelele uvyo ovyo huwa si nzuri kabisa kwa sababu huwezi kujua huwezi kushugulika na mambo yako kikamilifu na pia akili yako itakuwa imevurugika pia mandhari yako yatakuwa yamearibika kwa iyo kama ulichagua kufanya kazi mali hapo na mtu anapiga kelele kwa sababu zisizo faa ama sababu zisizo kuwa na maana ina onekana kwa kuwa itakuwa jambo ambalo ni ngumu zaidi na siyo jambo ambalo linapendeza sana kwa hiyo mi naeza sema jambo ambalo inanichukiza sana ama tabia ambayo inanichukiza sana kwa watu kama hao ni kupiga makelele ovyo ovyo bila sababu.

Jambo ambalo ninalifanya mara nyingi wikendi huwa ninapenda sana sana kupumzika nyumbani na kushughulika katika usafi wangu kibinafsi na pia usafi wa nyumba na wakati ambapo ninapata muda ama napata msaidizi wakunisaidia katika kazi za nyumbani huwa ninapenda kutembea na kutembea mahali pageni ambapo sijatembea siku nyingine ama hapo awali Huwa ninapenda kujumuika na rafiki zangu kuenda katika sherehe ama hata kuenda tuu mahali ambapo tunezakujumuika pamoja na kukua pamoja Pia huwa ninapenda kufanya mazoezi kama vile kujiunga na wanajamii katika shughli mbali mbali za kijamii ambazo Kwa kawaida zinasaidia jamii na pia mimi zinanisaidia katika kutengeneza usia na mwema.

Naam, ninapenda kunywa maziwa, maziwa kwa aina zote ambazo zipo za maziwa, ninapenda kuyatumia sana, naweza kunywa maziwa kama yakiwa tu hivyo, kama hayajaongezwa chochote ya kuchemsha, ninapenda kunywa maziwa ya aina hio, pia ninapenda kunywa maziwa ambayo yamewekwa na kuchachishwa, Pia ni maziwa ambayo ninayapenda kwa sababu yana faida nyingi sana kwa mbili hasa katika kutengeneza afya ya tumbo njia ya chakula huwa ninaapenda sana kunywa maziwa haya Pia ninaapenda kunywa maziwa aina ya yogurt ambayo yanauzwa dukani ama hata kutengeneza nyumbani kwa kuwa ni tamu zaidi na pia inanisaidia katika mbili na pia ni chaguo mzuri pia kutokana na maziwa ya kawaida.

Kitambo nilipokua mtoto mdogo nilukutana na mwalimu na pia alikuwa mfanyikazi ambaye likuwa akitu. Saidiya katika mambo ya kila siku shuleni. Saidizi huyo alinisaidia sana katika kueza kwangu kusoma na pia kuandika vitabu. Hadi sasa ninaeza sema alinifunza jambo muhimu kwa kuwa sasa naeza eza kutumia ama kuandika kwa ufasihi lugha zote za kiswahili na kingereza na pia kuandika na pia kusoma Ninaweza kusoma kwa umakini na kwa usahihi zaidi na siezi kushindwa na mambo mengi sana kiswahili na pia ikanifanya kuwa na mtizamo mgeni wa lugha na ufasihi na pia ninaeza hata kujifunza hata lugha nyingine kwa kuwa sioni ugumu kutokana na ujuzi wangu nilio nao kutoka kwa hizo lugha zingine.

Zote, mimi hupenda kuandika na pia kuongea kwa lugha ya kiswahili na pia lugha ya kingereza. Katika kuandika, ninapenda kuandika hadithi fupi na pia kudokeza matukio kama yanavyoendelea, kuhusiana na mambo fulani yanayoendelea kimaisha yangu binafsi na pia yanayoendelea kitaifu. Kama katika jamii yangu, huwa ninapenda kundokeza kwa vitabu Pia huwa ninapenda kusoma na kuongea kwa lugha zangu Ninazozijua hapa Afrika tumefanikiwa kwa kuwa tunalugha nyingi ambazo tunaeza kuziongea na mimi hufurahia sana wakati ambapo nakutana na watu ambao wanaeza kuongea lugha zangu za kiasili ambazo ni kiswahili na pia kikuyu na ata lugha zingine kujufunza kwa kuwa nchi yangu ina lugha nyingi tofauti huwa ninapenda kuziongea na pia kujufunza kujufunza kujufunza na watu ambao walioko kwenye lugha hizo.

Katika swali hili ninaeza kusema kuwa sina wakati ama muda specieli wa kunywa maji Lakini kitu ambacho ninajua kuwa asubui kabisa nikiamka Ninapenda kukunywa maji kama nusu lita asubuhi maji ambayo ni moto yanansaidia sana katika kusaidia kuanzisha siku yangu mzuri Hasa katika upande wa afya yangu ama kwenye njia ya chakula, huwa inasaidia sana. Pia, siku nyingine ama baada hapo siku itakavyoendelea, huwa ninapenda kunywa maji. Sina muda speciali wa kunywa maji, lakini nina kipimo fulani ambacho ni lita mbili na nusu. Ninapima kwa chupa yangu ya maji naweka kila subuhi, maji safi. Kunywa ambayo ninakunywa kila siku kuanzia asubuhi adi jioni Ninakikisha kuwa nimekunywa maji kulingana na kipimo hicho ambacho pia kinakubalisho na kutibitisho na daktari.

Ndoto yangu kubwa ni kuakikisha kuwa siku moja nitaeza kufanikiwa kutembea katika nchi nchi ya mbali kwenye shugli ya kikazi ambako ningependa kutembea kwenye nchi mbali mbali za ulaya kwenye shugli za kikazi ambayo ni shugli za kimataifa za kiserikali iyo ndio kazi mbayo ningependa kuifanya na ndoto hiyo ningependa kuitimiza hapa nchini Kenya na pia nchi zingine nitakuwa nimefurahia sana kwa kuwa hilo ni jambo ambalo nimetamani kufanya kwa muda mrefu sana.

Ninapenda kuendesha besikili kwanza kabisa kwa sababu kuendesha besikili kuna nikumbuisha kumbukumbu zangu za utotoni ambako nidepokuwa ninajifunza kuendesha besikili na pia nikiendesha narafiki zangu Pia nafurahia sana zoeezi hilo kwa kuwa ni jambo ambalo linafurahisha hata asa wakati ya mbapo tuko wengi ama kuna watoto karibu tunaeza kuendesha na wawo na tunafurahia sana kufanya jambo hilo. Jambo la tatu wa mbalo linafanya nipende kuendesha besikili ni kuwa kuendesha besikili ni njia moja wapo ya mazoezi ambayo mtu anaeza kufanya wakati ya mbapo Uwezi kufanya mazoezi nyumbani ama kwenye chumba cha kufanya mazoezi kuendesha besikili kunasaidia mwili kukua hali mzuri Pia ni mazoezi mazuri ambayo ya nasaidia mtu kutembea kupumzisha akili na pia mwili.

Chumba changu chakulala ni kichumba ambacho nakipenda sana kwa kuwa kwanza kabisa kina ukubwa wa sayia, sio kikubwa sana na sio kidogo sana. Hakina nafasi kubwa zaidi na mbaki baada ya kuweka kitanda na vitu vingine ambavyo vinaekwa katika chumba cha kulala. Lakini ni chumba kizuri, kina rangi nyeupe na pia kina dirisha mbili huwa ninakipenda kwa kuwa kiko mahali ambapo kuko karibu na maua yanavutia na yana harufu mzuri na pia hewa yake ni safi Kitanda changu kinaridhisha kwa kuwa ninalala mzuri na nikiwa kwenye hali mzuri ya kupumzika huwa ninakifurahia sana kwa kuwa hakinifinyi na ni kitanda ambacho ninatoshea ninaweza kujiskia vizuri kimwili Nikiwa dirishani mwangu huwa kwa upande mmoja ninaona maua na miti inayopendeza na pia upande mwingine wa dirisha pia ninaona nyasi ambayo inavutia ina rangi mzuri na pia kuna hewa mzuri inayotokana na uwanja ulioko uko nyuma ninacho kipenda zaidi na chumba changu cha kulala ni kuwa chumba changu cha kulala kina nafasi inayonitosha mimi na pia ninaeza kuona nje vizuri na pia ninaeza kupumzika ni mahali ambapo hakuna kelele na mahali pana mandhari mazuri kabisa.

Kampuni za kiteknolojia ambayo ninaeza kuyaminia sana ni kampuni ya kielektroniki na ujulikana kama apple mbali kuna kampuni zingine nyingi za kielektroniki na kiteknolojia ambazo ni nzuri Lakini pa sasa tutazungunzia apple ilioko nchini marekani Hua ninaiaminia kwa sababu inabidhaa ambazo ni za bei nzuri na pia ni bidha ambazo zineza kuaminika na ku matumizi yake yanafaamika zaidi kwa kuwa ni mazuri ni vifaa ambavyo haviharibiki na vinatumika kwa muda mrefu na pia unaweza kuviangalia kudhibitisha usahihi wake ama uzuri wake kutokana na mitandao na mikakati ambayo wameweka katika kuangalia uaminifu na uzuri wa bidhaa zao ambayo wameuweka.

Wakati ambapo umeme unakatika, siezi sema kuna jambo fulani ambalo ninapenda kulifanya ama hua ninalifanya wakati umeme unapokatika kwanza kabisa kwa sababu umeme haukatiki mara nyingi na hata unapokatika kuna generator ya kando ambayo hua inawaka. Pindi tu stima zinapo katika kwa hiyo siezi sema ati kuna wakati ambapo stima zinakatika na siezi kufanya jambo lolote ambalo halitumii vifaa vyangu vya kielektroniki kwa kuwa ata wakati ambapo stima zinakatika kuna chombo kingine ambacho kinatumika kutupa stima na hua kinawaka hata huwezi kujua tofauti ya wakati ambapo stima zimekatika na wakati ambapo ziko kwa sababu utenda kazi wake ni wa ustadi kabisa na una wakati ambapo inafanya kazi mashine hiyo inahakikisha kuwa stima ama umeme umepatika na kwa njia inaofaa ama unatumika vizuri kwa njia inayofaa.

Mwandishi ambae ninapenda wa vitabu kwanza kabisa ni mwandishi wa hapa Kenya ambae anajulikana kama Ken Walibora na pia mwingine nina wawili ambao ninawapenda wa pili anaitwa wa ngugi wa thiongo ambao walikuwa ni waandishi wa kutoka hapa kwetu Kenya Waliandika vitabu vingi, vitabu vya fasihi ambayo vilitumika katika shule na tulivisoma katika utotoni sana tulivisoma vitabu hivyo na vilitusaidia sana hasa katika ujuzi walugha na ufasihi yalikuwa maandishi mazuri waliandika maandishi mazuri sana ingawa walifariki hadi kwa sasa maandishi yao na tumika kutupa ujuzi sisi ambao tulioko na pia kusaidia katika kufunza jamii ama kizazi kijacho, kuhusu lugha na ufasihi na pia anatumika katika kueneza ujuzi ulio utumika apo awali.

Hali ya hewa leo imekua hali nzuri sana ya hewa ilianza kwa mawingu nyakati za asubuhi kuanzia saa moja kasorobo hadi sa nne kutoka hapo kukakuwa na jua na jua hilo likakuwa hadi ambapo siku imekuja kuisha Wakati ambako kuna kuwa na joto huwa ninafurahia kwa sababu kama siyo joto kali mtu anaeza kufanya shughuli zake za kila siku bila wasiwasi Pia kukiwa na baridi na kusikue na baridi sana shughuli zinaeza kuendelea kwa kawaida bila kuvurugika Kwa sababu ya hali ya hewa ilioko Nimevaa tu shati nyepesi na suruali ndefu isio ambayo pia ni nyepesi sikuwa nimevaa nguo nzito kwa kuwa Hali ya hewa haikuwa mbaya zaidi ama hakukua na baridi sana Napenda aina hii ya hadi ya hewa kwa kuwa Ikiwa hivyo ninaeza kufanya mambo yangu kwa urahisi na pia wakati kama huu huwa ninaeza kufanya hasa mambo yanao husiana na kuwa nje ya nyumba ama nje ya jumba lolote mambo kama haya yanaeza kutendeka vizuri wakati kama huu ambao hakuna jua kali na pia hakuna baridi.